Niambie kuhusu jinsi unavyotumia simu yako. Simu yangu naitumia kwa njia nyingi sana. Njia ya kwanza ni kuzuru katika meneo ya kijamii kama vile Facebook, ama TikTok, ama Instagram, ama YouTube. Wakati mwingi, hii programu ambazo nazopenda kuingia, programu kama vile X, ambapo unapata taarifa nyingi sana kuhusu nchi, kuhusu mataifa mbali mbali. Na simu yangu ya kwanza ambayo nileza kutumia ni simu ya neon kika ambayo ilitengenezwa na kampuni moja ya safaricom. Muda mwingi ama muda mzuri ambayo natumia simu yangu ni wakati wa jioni wakati nimetoka kazi na wakati nataka kutulia so muda mwingi natumia simu yangu wakati wa jioni.

Kipindi gani cha televisheni unachokipenda? Kipindi ambacho na kipenda kwenye televisheni, ni kipindi cha dondi. Ama kwa kimombo julikanao kama vile wrestling. Ni mchezo ambao naopenda sana. Watu wanapopiga na madondi ama watu wanaposhindana. Nani mwenye nguvu? Nani mwenye ujuzi wakurusha mateke ama mangumi? Kipindi ambacho nimekipenda sana ni kutoka nikiwa mtoto.

Unafanyaje kazi na ushirikiano na wengine. Jinsi ya kwanza ambavyo unavofanya kazi na ushirikiano na wengine ni kuwa kimawazo pale ambapo rafiki yangu ama tunayefanya kazi naye basi anahitaji wazo fulani ama kitu fulani kimemshinda na basi anahitaji msaada wa kimawazo hapo ndipo tutasaidiana kimawazo ili kuweza kutatua swala hilo.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Napohitaji msaada kazini kitu cha kwanza ni kuuliza katika wakubwa wangu kama wanaweza kunisidia katika jambo fulani ama swala ambalo lilantatiza. Hivo basi kama sitapata msaada basi itabidi basi niende kwenye wenye.

Ungependa kujifunza nini kipya? Kile ambacho ningependa kujifunza kipya ni upakaji wa rangi kwa sawabu napenda sana rangi na napenda kueka vitu vionekane kuwa kwa muonekano mzuri ikiwemo manyumba, ikiwemo vifaa ikiwemo vitu vingi sana ambavyo vineza pakwa rangi kwani napenda sana kupaka rangi na napenda kuona vitu vikiwa katika hali bora ama katika rangi ambazo zinapendeza.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi? Wakati mzuri wa siku napofanya kazi vizuri basi ni siku ya jumanne. Siku ya jumanne ni siku naipenda kwa sababu jumatatu akili imepata kutulia kutokana na vitu ambavyo vimefanyika wikendi. Ikifika jumanne akili imetulia na iko katika hali mzuri sana kufanya kazi. Hivyo basi napenda kufanya kazi yangu vizuri siku za jumanne.

Niambie kuhusu shuguli zako za wikendi. Shuguli zangu za wikendi, tu kwanzia jumamosi. Jumamosi ni siku ambayo naipenda sana kwa sababu. Ni siku refu na ni siku ambayo ni siku ya kwanza ya wikendi. Siku za jumamosi naipenda sana kwenda katika mikahawa, kucheza puli, ama kuongelea, na kujumuika na marafiki wengi, ama marafiki wangu, ambao nawathamini kwa sana. Mahali fulani napo kwenda sana ni pahala panapoitwa wadi degla ni sehemu ambayo ni sehemu ya starehe na watu wanaipenda sana. Siku ya jumapili, siku ya jumapili kwangu ni siku ya kwenda kanisani ama siku ya kwenda kumisha Mungu Na kutoa shukrani kwa kulindwa na kuwa buheri wa afia kwa siku zote Nani siku ambazo nazipenda sana.

Jinsi ninavyosherekea siku yangu ya kuzaliwa, napenda kusherekea sana katika mikahawa, ambapo pana starehe na pana simu za kuogelea. Napenda sana kujumuika na familia na marafiki wa karibu. Na nakumbuka siku ya kuzaliwa niliopenda, ilikuwa mwaka uliopita tarehe ama kuzaliwa ambapo, niliweza kuletewa zawadi nyingi sana. Na chakula ambacho nakipenda kukula wakati siku yangu ya kuzaliwa imewadia, basi ni chakula aina ya pilau, napenda sana pilau, kutokana na ubora wake na virutubishi ambavyo inasaidia katika mwili. Na zawadi ambazo nazozipenda kupokea katika siku yangu ya kuzaliwa, ni zawadi aina ya jezi za mipira, kwa sababu pia mimi mwenyewe napenda spoti.

Unapenda kutembea wapi? Swali nzuri sana. Napo penda kutembea na sehemu ambazo kuna mbunga za wanyama ikiwemo tsavo. Napenda sehemu hizi kwa sahabu napenda wanyama waone wanyama porini kama vili nyati, ndovu, chuwi na simba. Na licha ya hayo, hali ya anga ama hali ya hewa pale, basi ni hali nzuri sana hewa safi na ndege wanapoimba basi inatuliza roho na mafikra.

Unapendelea shati au tishati. Kwangu mimi napenda sana mashati. Kwani mashati nikiyavaa, basi yananipa mwonekano mzuri sana. Na nayapenda kwa sababu napo yavaa sisiki kamayamenishika ama sisiki kamayananisumbua. Kwa hivo napenda shati na wala si tishati.

Ujuzi gani umehitaji kumarisha? Ujuzi ambao nahitaji kuimarisha ni ujuzi wangu kuogelea. Kwani kwa sasa hivi, nataka kujua mitindo, aina zingine za kuogelea. Kama vile butterfly ama freestyle. Na licha hayo pia, nahitaji kuimarisha ubora wa kuogelea. Ili kuweza kuogelea katika sehemu mbali mbali. Ana pia kuogelea kwa muda mrefu bila kuchoka.